Chumba changu cha kulala ni kikubwa na ni sehemu tulivu na yenye mpangilio kina kitanda kilicho pangwa vizuri na mashuka safi, pamoja na meza ndogo ya kando kwa kuweka taa na vitabu napenda kuweka dirisha wazi ili kuruhusu hewa safi na mwanga wa asubuhi kuingia kuta zake zimipangwa kwa rangi laini ya bluu inayotoa utulivu na kufanya chumba kiwe cha kupumzika ni mahali ambapo napata amani, nafuu ya mawazo na nguvu mpya kwa siku inayofuata kitu ninachopenda sana kwenye chumba changu, ni mpangilio wake wa utaratibu na unao onekana vizuri.